Ndiyo mimi upenda chakula cha haraka sababu chakula cha haraka kinapunguza mda wakukianda mda wakukuwa unatayarisha na pia mda wakukuwa unataka kufanya jambo lingine la maana. Ndiyo maana mimi hupenda chakula cha haraka ni rahisi sana na pia kukufikia kwa urahisi.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la machungwa. Kuna tunda aina tofauti tofauti. Maembe pia na ndizi. Haya matunda ni matunda mazuri sana. Ambayo yanaongeza damu kwenye mwili. Na pia yanaongeza vitamini. Ni vizuri wakati ninakula matunda aina tofauti tofauti. Ili mwili unaweza kuwa na nguvu na pia kuzuia magonja kwa wingi.